Hekima ambayo nimejifunza maishani naeza sema ni kutotumia dawa za kulevya pombe. Yaani kabisa ulevi nimekatana nao kwa maana. Nimeona jinsi ulevi unasababisha kuharibu maisha ya binadamu na pia unafanya mtu kuwa dhaifu. Inapokuja ni pengine kufanya mambo ambayo yanafaa kuondokea ma ajali na vitu vingine kama hivyo. Inakusaidia sana pia kukua na afya njema. Kwa maana hamna pengine mambo maovu unayoyafikiria yanayo pengine weza kukupeleka kwenye matatizo. Kwa hivyo nikiishi bila dawa za kulevya nasikia vizuri. So kwa hivyo imenisaidia sana. Maishani hekima ya kutotumia dawa za kulevya inasaidia.

Hapa kwa timu ni kisema timu kwangu si maanishi timu ya mpira ama kitu kama hicho la hasha mimi si mchezaji ila kwa timu niliyoko nayo sasa hivi ni timu ya madaktari hospitalini pengine pale. Mimi nafanya kazi ya kupiga picha na ni kazi ambayo ni inafurahisha sana kwa maana ni macho ya kupiga picha ni macho ya hospitalini yani tuseme macho ya madaktari usipopiga picha vizuri pengine hawataona mgonjwa ana shida ipi na kwa hivyo ninafurahia sana kwa kazi ninayoifanya kwa maana inanisaidia kuona vitu ambavyo pengine vinasaidia ili mgonjwa apone.

Kuenda hospitalini pengine naenda mara kadhaa kwa mwaka kwa maana nafanya hapo kazi lakini nikiwa mgonjwa, well imekuwa muda tangu niende hospitalini kwa ugonjwa. Lakini huu mwaka nimenda mara moja, nilikuwa nimeenda kuangaliwa macho yalikuwa na wekundu, nilikuwa na uvimbe fulani kwenye macho yangu lakini nilienda mara moja, huu mwaka nimeenda mara moja nikatibiwa kwa maana kama ikifika ni kuwa vidudu kwenye tumbo pengine tunafanya kununua madawa huko dukani nje.

Kila mtu anapenda chakula kitamu kwa maana ladha ya chakula inakufanya pengine na moyo unatulia. Ukila hivyo unaskia umeridhika kabisa yaani chakula kitamu kinaridhisha moyo. Chakula kitamu pengine ninapenda mamangu anapopika anapika vizuri sana kwanza ikifikia ni chapati anajua kuzipika kweli kweli. Ya kwa hivyo napenda chakula kitamu na pia mimi napenda nikipika naangalia sana. Nina viungo ninavyoviweka pale kwa maana. Chakula kitamu kinaridhisha moyo na pia unakula unashiba vizuri. Kwa hivyo pengine ukienda kulala ama kufanya kazi unakuwa umefurahia kweli kweli.

Wazee wangu na tunahusiana vizuri, tunahusiana vizuri kwa sasa, lakini kuna muda tu ilikuwa pengine hatupelekani vyema na mama yangu, na baba yangu samahani. Kwa maana nilikuwa nahisi ni kama pengine hatupendi kama watoto wake kwa sababu itakuwaje mzee mzima kazi ni kulewa tu. Hana shughuli na watoto wake hata ninapomwambia pengine nimepita mtihani na nilikuwa nambari moja darasani. Hashughuliki haonekani kufurahia kama wazazi wengine hata ikifika ni kulipa karo pia halipi. Sasa nashangaa kwani sisi ni watoto wa nani kama sisi si watoto wake. Kuna wakati pengine tulikuwa hatupelekani vizuri lakini sasa hivi niliamua tu nimsamehe na tunapelekana vizuri na wazazi wote wawili. Mamangu nampenda nafurahianga sana na nasemanga siku moja pengine nitamfanyia jambo ambalo litamfurahisha Mungu akinijalia. Kwa hivyo mahusiano yangu na wazazi ni mema. Kwa sasa tunapelekana vizuri mapenzi ipo na pia wananisaidia sana ikifika ni upande wa masomo na kulipa karo kwa hivyo nawahongera sana nawatolea kofia.